Muziki ni nao pena kushiriki ni muziki wa rumba. Muziki huu ni aina wa muziki ya kiasili ya Kiafrika. Muziki huu na usisha luga nyingi zikiwepo kiswahili na pia luga ya Kongo. Muziki wa rumba ni muziki ya mbo unakiasili au ulio yubuka kutoka nchi ya Kongo.

Rafiki wangu wa karibu tulikutana nayeye mjini. Na pia ni mtu ambaye tunafanya kazi pamoja. Mambo ambayo nakumbuka tuliwahi kushiriki pamoja ni kutembea na pia kuwa na sherehe nyingi. Kinachomfanya awe rafiki wangu wa kweli ni upendo wake na utulivu na unyenyekevu.

Napenda kusafiri kwa kutumia GPS kuliko ramani. GPS ni chombo ta teknolojia ambacho kimerahisisha usafiri saji ambapo mtu anaeza fuatilia mwendo wake kwa kabla ya kufika. Ilhali, ramani ni chombo ambacho kinahitaji ujuzi na umaarifu na pia kujua pande ambayo mtu anaenda.

Ninapenda kula chakula cha nyumbani. Chakula cha nyumbani ni chakula ambacho mtu anaweza aminia kuwa kimepikwa kwa uzuri na pia kwa usafi kwa sababu mtu anajitayarishia chakula mwenyewe. Ilhali chakula cha nje ni chakula ambacho hauwezi kiamini kwa kwa utulivu kwa sababu hujui hali ambayo chakula hicho kimetayarishwa.

Ninapenda sana kujifunza historia. Historia ni somo muhimu sana kwa kila mtu kwa sababu linafunza mtu jinsi ambavyo mambo yaliopo yalikuja kuwepo. Historia pia inafunza mtu makosa yaliyofanyika ili asiweze kufanya makosa kama hayo. Pia historia inafunza mtu kuhusu asili yake na mila na desturi.

Ninapenda mauwa sana. Mauwa ni kitu ambacho kina ushirikisho muhimu sana. Mauwa unaonyesha upendo na pia linampa mtu utulibu. Ninapenda kuwapa marafiki, familia na wapenzi wangu mauwa kwa sababu linaashiria upendo wangu kuwao na urafiki.

Sanaa ninayopenda sana ni sanaa ya kuimba. Kuimba ni sanaa ambayo inahuzisha kufuatisha maneno kwa njia ya ubunifu na pia kuimba huwa inasaidia kutulia kwa uwakili na pia kujiburudisha. Sana ya kuimba ni sana ambayo nimejishirikisha kutoka utotoni mpaka ukubwa.

Huwa napata habari kupitia vyombo vingi vikiwemo simu na runinga. Simu ni chombo ambacho huwa nakitumia zaidi. Kwani kupata habari kupitia simu ni rahisi kwa sababu simu inatoa habari mtandaoni. Na pia huwa napata habari mingi kupitia marafiki ambao wako na habari hizo.

Huwa na hifadhi data yangu kupitia Google. Google ni mfumo wa kuhifadhi data unahusisha barua pepe na pia huwa unahusisha kuweka reporti zangu ambazo naeza zipata kwa urahisi wakati wowote na mahali popote. Kwa hivyo Google ni chombo muhimu sana cha kuhifadhi data kwangu.

Njiya ni nayo tumia kupumzika ni njiya ya kucheza PlayStation. PlayStation huwa inanisaidia kupunguza mawazo na pia wakati mwingine na pata kutangamana na watu ni napocheza michezo tofauti kwenye PlayStation. PlayStation ni chombo ambacho huwa nakitumia sana kupunguza mawazo na pia kupumzika.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi kama vile nguo za spoti. Nguo za spoti ni nguo ambazo huwa hazibani mtu kwa sana na mtu husikia akiwa na starehe. Nguo hizi huwa zinasaidia mtu kufanya shughuli nyingi kama vile kukimbia, kuinama, kuketi au kumpa mtu utulivu.

Ndiyo, ninapenda hesabu sana. Hesabu ni somo ambalo lininisaidia nikiwa shuleni na pia baada ya masomo. Hesabu ulinisaidia kujua hifadhi, kufanya hifadhi ya fedha na pia kufuatilia hesabu ya vitu ambavyo nimefanya kama vile muda na wakati na pia.

Ninapenda suruwali kuliko sketi kwa sababu mimi ni wanaume na kwa kawaida wanaume hua hawavai sketi. Ninaipenda suruwali kwa sababu hua inasitiri uchi na pia suruwali huwa inarahisisha kufanya mambo ambayo ni muhimu na kufanya kwa urahisi.

Nimefanya kazi ya kujitolea kwa mara mingi. Mimi na marafiki zangu huwa tunafanya kazi ya kujitolea sana sana kuwasaidia watoto mitaani. Kazi hii huwa inasaidia kuhisi ya kwamba ukona mchango katika jamii na pia unatengeneza jamii kwa ubora zaidi.

Huwa nafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kazi ya ushirikiano ni muhimu kwa sababu huwa inasaidia kutengeneza urafiki na pia mahusiano mazuri na wale ambao unafanya kazi nao. Kazi ya ushirikiano pia inahakikisha ya kwamba utelekezaji wa kazi umefanywa vizuri na pia malengo ya kazi ambayo inafanywa yametimizwa.

Chakula ambacho ninakula mara nyingi mchana ni mchele. Mchele ni chakula ambacho ni rahisi kupika na pia hua kinawacha mtu akiwa anahisi kushiba. Mchele pia hua ni chakula kitamu sana, sana sana ukichanganya na vitu kama vile nyama au mboga. Kwa hivyo ninakula mchele mara nyingi mchana.

Ninapenda kununuwa vitu mtandaoni. Kununuwa vitu mtandaoni umerahisisha kununuwa vitu na kuvipata kwa haraka. Pia mtandaoni ni rahisi kuona vitu ambavyo ni vipia na kulinganisha vitu ambavyo ungependa kununuwa baina ya vitu vingi. Kununuwa vitu mtandaoni ni njia ambayo inapendwa sana na watu wengi.

Ninapenda kupanda milima sana. Kupanda milima ni shughuli ambayo huwa inasaidia mtu kutengeneza afya yake na pia katika shughuli ya kupanda milima unaeza pata kuona mazingira yalivyo marembo na pia kwa sababu ni kazi inayohusisha watu wengi unapata kupata marafiki wapya.

Ninapenda mahali pa kimya. Mahali pa kimya ni mahali ambapo unaeza kufikiria au kutuliza mawazo yako. Mahali palipo na kimia huwa pana saidia mtu kupanga mawazo na kuonelea mambo yalivyo kwa wazi. Mahali pa kimya pia ni mahali mtu anapoweza kulala vizuri bila kusumbuliwa.

Wakati mkuu wa besiboli ninao kumbuka ni wakati ambapo nilienda kutizama mechi baina ya timu mbili. Mchezo huu wa besiboli ni mchezo ambao una umaarufu sana nchini Kenya na pia una mashabiki wengi sana. Wakati huu nilipoenda kutizama niliona watu wenye ujuzi wa mchezo huo.

Ninapenda mvua sana. Mvua ni kitu ambacho huwa kinanipa utulivu na pia kina ashiria ya kwamba mambo yatakuwa mazuri sana sana wakati ambapo kulikuwa na kiangazi. Pia mvua ya usiku huwa inampa mtu utulivu wa moyo na akili kwa sababu kupata usingizi wakati kunanyesha ni rahisi.

Wakati wa mgogoro na mtu huwa napenda kutulia na kuangalia mambo kupitia mtazamo wake. Na pia wakati mgogoro unapokuwa mkubwa sana huwa napenda kuwachana nayeye na kuendelea na mambo mengine ili apate kutulia na tuweze kuendelea na mazungumzo kusuluhisha mgogoro huo.

Jambo ambalo ningependa kujifunza ni kukua rubani wa ndege. Kazi hii ya urubani ni kazi ambayo nimeipendelea kwa sana kwa sababu ningependa kusafiri na kuona vitu mpya duniani. Pia kazi hii ingenifanya kuweza kupatana na watu wapya na kutangamana na watu duniani kote.

Huwa naenda mahali pa ibada angalau mara moja kwa wiki. Kuenda katika ibada ni jambo ambalo limenisaidia kupunguza mawazo au matatizo ya kimoyo. Kuenda mahali pa kuabudu pia pananisaidia kupatana na marafiki wangu na kueza kutangamana nao na kutuliza mawazo mabaya.

Aina ya filamu ninazozipenda ni aina ya horror movies. Aina hii ya filamu ni zile ambazo zinampa mtu mshtuko na mtutumo wa moyo. Na zipenda filamu hizi kwa sababu huwa zinafungua upande wa tabia za binadamu ambazo watu hawazielewi.

Aina ya mkate ninaupenda zaidi ni aina ya banana bread. Banana bread ni aina ya mkate ambao unaonja huwa una ladha ya ndizi. Mkate huu ni mtamu sana na unapendelewa na watu wengi. Pia mkate wa aina hii unamanufaa mengi kwenye afya kama vile vitamini ambazo zinatokana na mandizi.

Ninapenda kufanya mambo mengi sana na familia. Jambo la kwanza ninalopenda kufanya na familia yangu ni kuzungumza na kutangamana na wao. Pia huwa napenda kucheza michezo na familia yangu ambapo tunapata kujivinjari na kutengeneza uhusiano mzuri baina ya familia.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi huwa na ladha ya kipekee ambayo ni tamu sana na pia unaeza ipika kupitia njia mingi ikiwemo kuchoma na kukaanga. Pia nyama ya mbuzi unaeza kula na kitu chochote vikiwemo chapati, ugali au pia mchele.

Likizo yangu ya ndoto ni likizo ya kuenda diani. Diani ni kuenda diani ni likizo ambapo ninaenda kwenye bandari kujionea ziwa. Likizo hii ni likizo ambayo ninaitamani kuienda sana kwa sababu nitaweza kustarehe na kujivinjari bila kutazamia mambo ya mjini.

Mara nyingi wikendi huwa naenda kutangamana na marafiki zangu. Kutangamana na marafiki zangu wikendi ni muhimu sana kwa sababu ni siku ambazo sisi wote hatufanyi kazi na tunaeza kuja pamoja na kukumbuka mambo ambayo ya mefanyika katika wiki na kujuliana hali.

Ninapenda chakula chenye latha ya pilipili. Pilipili ni latha ambayo hua ina utamu mwingi na pia inaweka latha mingi kwenye chakula. Pia pilipili hua inazuia kupata matatizo ya tumbo. Sana sana unapo kula chakula ambacho hujui kilivyo tayarishwa au kama vina dhuru afya.

Ninapena kufanya kazi za nyumbani sana. Kazi za nyumbani ni kazi ambazo zinahusisha kuangalia vitu vilivyo nyumbani na kuvieka vizuri. Napenda kufanya kazi za ndani ya nyumba na pia nje ya nyumba kama vile kusafisha, kupalilia na kupanga vitu ndani ya nyumba.

Ninapenda kulima bustani sana. Kulima bustani ni kazi ambayo inawezesha mtu kutangamana na mimea na pia wanyama. Kazi ya bustani ni kazi inayopea mtu kutuliza akili na pia kuondoa mawazo katika mambo mengi mtu alio fanya akiwa kazini siku zingine.

Lugha ambayo ningependa kujifunza zaidi ni lugha ya kichina lugha ya kichina ni lugha ambayo inayozungumzwa sana sana na watu wa nchi hiyo na ni lugha ambayo inasaidia mtu kutangamana na watu wenye asili ya kichina lugha hii huwa naiona ikiwa na luga ya ya upana sana na pia unasaidia kuelewana.

Weekendi hua nafanya shuguli nyingi sana. Shuguli ambayo ninayo fanya ya kwanza ni shuguli ya kusafisha nyumba. Shuguli hii inasaidia kupanga vitu ambavyo nilikua nimeviacha katikati ya wiki na pia jambo lingine ni nalalo lifanya ni kutulia na kutangamana na marafiki zangu nyumbani au nje ya nyumba.

Kinywaji ninacho kipenda ni chai. Napenda chai kwa sababu huwa kinasaidia mtu kutuliza akili na pia wakati wa baridi chai huwa inampa mtu joto zaidi. Ninapenda kunywa chai sana sana kwa sababu pia chai ni tamu na inamaziwa ambayo inafanya chai iwe nzito na tamu.

Study ambayo ni muhimu sana katika kazi yangu ni kuweza kutangamana na watu. Utangamano na watu ni jambo muhimu sana kwa sababu unasaidia kuweza kujua matatizo ambayo watu wakonayo na pia kujua njia njema ya kutoa huduma kwa watu. Study ya utangamano pia inasaidia mtu kutangamana na wanaofanya kazi nao kutimiza malengo ya kazi.

Nasherehekea sikuku kwa kukaa nyumbani. Kukaa nyumbani wakati wa sikuku hua unasaidia kupumzika na pia kuweza kutangamana na familia. Pia kupumzika kukaa nyumbani hua unaeza mtu kufanya kazi ambazo amekosa kuzifanya wakati ambapo ako kazini.

Rangi ambayo ninaipenda kwa ukuta wachumba ni rangi ya samawati. Rangi ya samawati inasaidia inawezesha mtu kuweka mapambo yoyote anayotaka kwenye ukuta bila kuwa na wasiwasi wakuzuiwa na rangi hiyo. Rangi hii pia inawashiria utulivu na pia unarahisisha mtu kuweka mapambo anayotaka kwenye ukuta.

Ninapenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu ni shughuli ambayo inasaidia mtu kuwa na afya ya nzuri na pia unawezesha mtu kuwa makini zaidi. Kutembea kwa miguu pia inawezesha mtu kuwana vitu ambayo vinatendeka nje na pia inaongezea inaongezea kuweza kupatana na watu wapya barabarani na kutangamana na wao.

Mara nyingi huwa nacheza na kaka yangu. Kaka yangu huwa nacheza na yeye michezo mingi ikiwemo mpira na pia playstation. Ninapena kucheza na yeye kwa sababu huwa tunaelewana zaidi kuliko watu wengine na pia tuna uzoeano mzuri na ushirikiano ambao ni mzuri.

Ndoto yangu kubwa ni kununua nyumba. Kununua nyumba ni ndoto ambayo ni kubwa sana kwa sababu itapunguza mzigo wa gharama ya maisha na pia nitaweza kutengeneza familia na pia kufanya mambo ambayo siezi fanya kama ninaishi kwa nyumba ya kukodisha. Kwa hivyo ningependa kuwa na nyumba yangu.

Tunda langu wa linalonipendeza zaidi ni ndizi. Ndizi ni tunda ambalo ni rahisi kupata na pia lina sukari ambayo ni nzuri. Pia ndizi ni rahisi kula na huwa inaacha mtu akiwa ameshiba. Kwa hivyo ninapenda ndizi kama tunda langu la kupenda.

Hua naitumia simu yangu kufanya mambo mengi. Kitu cha kwanza ninacho fanya na simu yangu ni kuwasiliana. Pia hua natumia simu yangu kuangalia habari mitandaoni na pia sana sana hua natumia programu ya Instagram. Ninapenda kuitumia simu yangu kwa sababu pia huwa inanipa, huwa inaniwezesha kuwasiliana na marafiki na pia kupata kufanya kazi zangu kupitia kwa simu.

Wakati wafuraha hua na jifurahisha kwa kuenda kuzuru maeneo ya starabu na pia kutulia. Wakati wafuraha pia hua na penda kucheza muziki na kusikiza muziki na pia kutaftana na marafiki ili tuweze kufurahia pamoja. Furaha ni kitu ambacho hua na kizingatia kwa uju sana.

Wakati wa jua kali huwa napenda kuenda kuogelea. Wakati wa jua ni wakati mzuri sana wa kuogelea kwani maji huwa hayana baridi sana. Pia wakati wa jua sana kali huwa napenda kuenda kujivinjari na marafiki katika maeneo ya burudani na kupata kinyuaji baridi.

Hua napokea maoni ya wengine kwa kuwasikiza. Kupata maoni ya watu wengine ni muhimu sana ili kuweza kupata mtazamo mpia ambao unaezafanya ubadilishe mtazamo wako au ujaribu kuwashawishi wengine kuona mtazamo wako ni mzuri. Kupata maoni kutoka watu wengine ni jambo muhimu la kuweza kufanya mambo yako yawe mazuri zaidi.

Changamoto ninazo patana nazo kazini ni moja wa changamoto ambayo ninayo patana nayo ni kukosa kuwasiliana vizuri na watu tunaofanya kazi nao ofisini. Changamoto nyingine ni kukosa wakati mzuri wakupumzika kwani kazi ni nyingi sana na pia unaweza kumchosha mtu kwa haraka.

Hua nafanya kazi na timu za mbali kwa kutumia mtandao. Kutumia mtandao ni njia ambayo inaraisisha kufanya kazi na timu iliyo mbali kuwani munaweza kushirikia na kupitia mtandao ya kijami au kupitia teknolojia kama vile zoom ambapo tunaweka mikutano na kutengeneza mikakati ya kuwasilisha kazi.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo ni nayo kumbuka ni wakati ambapo tulienda kutembea na wazazi kule mombasa. Wakati huu niliweza kujivinjari na kucheza na ndugu zangu na ni wakati ambapo nitaukumbuka hadi kwenye uzee. Kilicho nifanya kuwa na kumbu kumbu ya wakati huu ni kwa sababu tulieza kuchangamana na wazazi na pia watu wengine.

Mahali pazuri nilipo safiri ni kuenda kwenye hoteli ya kifahari. Kwenye hoteli hii nilipata kuona vitu vizuri na pia mazingira ambayo yalikuwa ya kufutia. Pia niliweza kula chakula kizuri na kufanya mambo ambayo yalikuwa mazuri zaidi.

Ninapenda kuchora kuliko kupaka rangi. Kuchora ni njia ambayo mtu anaezaashiria mapendeleo wake na pia sanaa yake. Kuchora pia ni shuguli ambayo inasaidia mtu kutuliza akili na kusahao mambo magumu anayo yapitia. Kwa hivyoo kuchora napenda sana kuliko kupaka rangi.

Utaratibu wangu wa kupika chai unahusisha kuchemisha maji, bada ya kuchemisha maji hua naeka majani na kungojea maji ya tokote, bada ya hapo hua na chukua maziwa na kumiminia kwenye maji ya majani, na baada ya hapo hua na ngojea machai ichemke, na baada ya hapo natilia kwenye birika au kikombe.

Nimefikiria kuanzisha biashara yangu mara nyingi. Kuanzisha biyashara yangu ni shuguli muhimu kwa sababu nitaweza kutengeneza muda wangu wa kufanya kazi na pia nitakuwa na bidii ili kutekeleza kazi zangu na kufikia malengo ambayo ninayotizamia ya kibiashara.

Hua natumia simu yangu zaidi kwa shuguli za kimitandao. Simu yangu hua inanipea kuweza kuingia mtandaoni na kuangalia mambo ambayo yanatendeka. Simu yangu ni muhimu pia kwa kuweza kuwasiliana na marafiki na pia kuweza kufanya kazi ambazo ningezifanya nikiwa kazini.

Manzaro kupitia kwa dirisha yangu ni ya kuvutia sana. Inje ya dirisha kuna bustani la mauwa ambalo ni na mpa mtu mtazamo wa utulivu. Na pia kuna majengo mbali mbali na pia kuna barabara inayo pitia inje ya jengo langu. Kitu ambacho kinanifurahisha na dirisha langu ni kwamba wakati kuna mtizamo mzuri unawezesha mtu kupata utulivu.

Ninapenda kucheza na watoto sana. Kucheza na watoto ni jambo ambalo lina nipa furaha na pia ninapenda mtizamo na utulivu wa watoto. Kutangamana na watoto ni jambo muhimu kwa sababu linawezesha mtu kupata umarufu wa kukaa na watoto wakati ambapo anaeza taka kupata watoto wake na kuwalea.

Hua najikinga na jua kali kupitia kuvaa kofia na pia kukaa nyumbani. Kuvaa kofia inazuilia mtu kuchomwa na jua kwenye utosi na ni jambo muhimu kuzuia kupata mchemko wa mwili au kuadhirika vibaya. Pia kukaa nyumbani kuna wezesha mtu kuto pata joto jingi kulingana na alivyo kuliko alivyo nje.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ujuzi wa kutangamana na watu. Kwa kawaida mimi huwa siyezi kutangamana na watu vizuri na kuimarisha ujuzi huu uneza nisaidia kuweza kutangamana na watu na pia kushirikiana na mambo mengi katika jamii. Kwa hivyo ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kushirikiana na kutangamana na watu.

Kumbukumbu nzuri ambayo ni nayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ya kucheza na ndugu zangu. Nilipokuwa mtoto nilikuwa na cheza na ndugu zangu mara kwa mara na jambo hili linisaidia kutengeneza uhusiano mzuri na ndugu zangu. Ninapenda ndugu zangu sana na ni jambo ambalo ninaatilia manani na nilitengeneza kupitia kutangamana na ndugu zangu.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni ambapo kuna hakii zaidi katika jamii. Siku hizi hakii imekuwa ni kama jambo ambalo halipatikani kwa urahisi la ni limetengewa wale watu walio na pesa. Kwa hivyo kukiwa na haki ni jambo ambalo ningelifurahia sana kwani mambo yanaweza kuenda vizuri na watu wawe pamoja.

Ninapena mziki wajadi. Mziki wajadi ni mziki muhimu kwa sababu hua unakumbusha mtu na kuonyesha mtu utamaduni wake na pia kuumpa mtu hisia ya kuwa mahali paanapofaa. Mziki wajadi pia unabeba historia nyingi wa nchi au jamii ya watu.

Jambo linalofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni uhusiano mzuri baina ya wafanyi kazi na pia uhusiano mzuri baina ya wafanyi kazi na wateja. Jambo hili ni muhimu sana kwa sababu linasaidia watu kutangamana vizuri na kuweza kufanya kazi pamoja kutekeleza malengo ya kazi ambayo yanafanywa.

Nimewahi kufuga mnyama. Mnyama ambaye nimeweza kufuga ni kuku. Kufuga kuku ni kazi ni shughuli ambayo ni rahisi sana kwa sababu ahitaji kuwa na nafasi mingi na pia kuku ni mnyama ambaye anaweza enda kujitaftia. Kufuga kuku ni jambo ambalo la muhimu sana kwa sababu kupitia kuku unweza pata mayai na nyama.

Napenda kuwasiliana na watu kupitia kupatana na wao. Kupatana na watu ni jambo muhimu kwa sababu unaweza kuwasiliana na wao vizuri na pia kupata mtizamo wao vizuri na kuona hisia zao kuliko kupitia simu. Kuwasiliana na watu uso kwa uso pia kunasaidia kutengeneza mahusiano mazuri.

Kujiandaa kwa mkutano huwa nafanya mambo kadhaa. Jambo la kwnza ni kujua mkutano unahusu nini na pia mambo ambayo ningependa kuongelea kwa mkutano huo. Pia huwa nafanya utafiti kupata ujuzi wa mambo ambayo nitaongelea kwa mkutano kurahisisha mambo katika mkutano huo.

Programu ninazotumia mara mingi ni programu za gmail. Gmail inanisaidia kuona barua pepe ambazo zimetumwa za kuhusiana na kazi au marafiki wanaponitumia jumbe. Programu ya gmail inanisaidia pia kufuatilia hesabu ya mambo ambayo nimefanya na pia kutuma ripoti za kazi.

Zawadi nzuri nimewahi pokea ni zawadi ya PlayStation 5. PlayStation 5 ni zawadi yambayo nimeitizamia kwa muda mwingi kupata. Ninapenda kucheza PlayStation sana kwa hivyo, nilipopata zawadi hii nilifurahia sana na niliongeza upendo kwa yule aliyenipokeza zawadi hiyo.

Mwalimu ninayemkumbuka wa shuleni ni mwalimu wa kiingereza. Mwalimu wa kiingereza alikuwa mzuri sana kwangu. Alikuwa anafunza vizuri na pia alikuwa na uhusiano mzuri baina ya wanafunzi. Mwalimu huyo aliniwezesha kupita somo la kiingereza kwani alikuwa anafunza kwa umaarufu na alikuwa na upendo mwingi.

Mtu anaye anzisha kazi sasa hivi ningependa kumshahuri awe na utulivu na pia awe na uvumilivu. Kuanzisha kazi ni jambo ambalo linataka mtu awe na uvumilivu sana sana wakati ambapo anaonelea hakuna mapato mazuri. Kuwa mvumilivu ni jambo muhimu sana na pia kuwa na bidii.

Nahifathi kitu cha dhamani. Kitu chochote cha dhamani ni nacho kipata hua napenda kuhifathi na kukiangalia mara kwa mara. Kuhifathi vitu vya dhamani ni muhimu kwa sababu hua vinasaidia mtu badaaye kuweza kukitumia badaaye anapokuwa na jambo la haraka.

Huwa napata habari zangu kupitia simu. Simu huwa inanisaidia kupata habari kwa haraka sana sana kupitia mtandao. Simu ni jambo ambalo lime tumia na kutegemea zaidi kupata habari za kitaifa na pia habari zinazohusiana na kazi na pia na pia burudani.

Hali ya hewa leo ni tulivu sana. Leo hakuna juakali wala hakuna baridi hali ya Hali ya hewa leo inawezesha mtu kuenda kufanya matembezi na pia linasaidia mtu kufanya shughuli zake kwa vizuri kwa sababu hakuna joto wala baridi. Kwa hivyo, kulingana na hali nimevaa nguo ambazo ni nyepesi na zenye starehe ili kufanya kazi zangu vizuri.

Ninapofurahia kuwa nyumbani sana sana hua na cheza PlayStation 5. Kucheza PlayStation 5 hua inanisaidia kwa sababu ninakua nimetulia na ninapata kujisisimua kupitia kucheza na kushindana na watu kwenye PlayStation 5 na pia kwenye mitandao. Kwa hivyo ninapokuwa nyumbani hua na furahia kucheza PlayStation 5 yangu.

Ninachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Kuchaji mara moja kwa siku kunanisaidia kudumisha battery ya simu yangu. Kuchaji mara huwa nachaji wakati wa usiku ninapokuwa nimelala ili rununu yangu iweze kujaa kabla ya kuanza kuitumia. Kwa hivyo hua nachaji simu yangu maramoja kwa siku.

Mchezo ninaopenda kucheza sana ni mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda ni mchezo unaompa mtu raha kwani anapata kushindana na marafiki na pia hua unahusisha watu wengi. Mchezo wa kandanda ni mchezo unaopendwa na watu wengi kwa hivyo kupata watu wa kucheza nao ni rahisi sana. Mchezo wa kandanda ni mchezo pia unaotengeneza misuli na kueka mtu kwenye afya nzuri.

Nimewai kufanya yoga. Nilifanya yoga wakati mmoja nilipokuwa na shida ya kimisuli. Kufanya yoga ilinisaidia kutengeneza afya yangu na pia niliweza kuwa na utulivu wa kimwili na kiakili. Kufanya yoga ni mazoezi muhimu sana yanayotengeneza mtu akili na afya.

Huwa napenda tishati kuliko shati. Shati ni vazi ambalo huwa linastaree zaidi kuliko shati na pia linawezesha mtu kufanya kazi kwa urahisi. Shati huwa inahisi ya kwamba inanikaba sana na kunizuia kufanya mambo kwa urahisi.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa nasherehekea kwa kuenda maeneo ya burudani pamoja na marafiki. Katika maeneo haya, tunapata kutangamana na marafiki na pia kula na kunywa. Wakati huu pia huwa naweza kusherekea na kutizamia ambavyo ninavyopendwa na marafiki na familia yangu.

Katika kazi yangu ningependa kufika katika kiwango ambacho ninaweza kufungua kazi yangu mwenyewe na pia ninaweza kufanya mambo kulingana na wakati wangu. Pia ningependa kuwa na umaarufu zaidi wa kazi yangu ili kuweza kuwapa wateja huduma inavyo faa.

Umeme unapokatika huwa napenda kuenda kufanya matembezi. Wakati huu huwa naenda kutembea maeneo ambapo hakuna watu wengi ili niweze kustarehe na kutuliza akili. Wakati umeme unapokatika huwa naweza kufanya pia mazoezi ili kutengeneza afya yangu na pia kupunguza mawazo.

Huwa napenda joto kuliko baridi. Wakati wa joto mtu anaweza kufanya mambo katha kutuliza hali hiyo. Jambo la kwanza mtu anaweza kufanya ni kuenda kuongelea au kunywa kupata kinywaji baridi. Ilhali wakati wa baridi mtu hawezi kufanya mambo mengi na inabidi akae nyumbani.

Hua nafua nguo zangu marambili kwa wiki. Sababu ya kufua nguo marambili kwa wiki ni kwamba sina nguo mingi na wakati mwingine mtu anapata ametumia nguo zake zote. Kwa hivyo huwa nafua nguo marambili ili niweze kupata nguo za kuva wakati kuva siku nyingine sana sana nguo zangu safi zinapoisha.

Mwandishi wa vitabu ninae mpenda zaidi ni Ken Walibora. Ken Walibora ni mwandishi wa vitabu na riwaya nyingi ambazo nimezisoba nikiwa shuleni na kazini. Ken Walibora anaweza kuleta hadithi na kuzipa uhai. Kwa hivyo nampenda Ken Walibora kama muandishi kuliko waandishi wengine.

Napenda kuwa katika maeneo ambayo ni maeneo tulivu. Kuwa katika maeneo tulivu huwa kuna punguza mawazo mengi na pia kuwa katika maeneo tulivu huwa kunasaidia kupanga mawazo na kuweza kutulia. Kwa hivo napenda kuwa katika maeneo ambayo yana utulivu kuliko maeneo ya kelele.

Hua na shugulikia kazi za darura kwa haraka. Hua na jitayarisha kufanya kazi hizo na kupitia maelezo yote ya nayo hitajika kutimiza kazi hiyo. Hua na zifanya kazi za darura kwa umakinifu, kwa kikisha ya kwamba nimetimiza malengo ya kazi hiyo. Na kuhakikisha ya kwamba kazi imefanywa vizuri na kwa utaratibu.

Wakati ninapohitaji msaada kazini huwa na waendea wenzangu walio ofisini. Huwa naendea usaidizi kwao ili kueza kupata mtizamo tofauti wa kazi na kunisaidia kutimiza kazi hiyo kwa uraisi. Ninapofanya kazi na timu naweza kutimiza malengo ya kazi kuhakikisha ya kwamba kazi yenyewe imefanywa vizuri na kwa ukamilifu.

Ninapenda kucheza ngoma sana. Kucheza ngoma ni shuguli ambayo inamanufaa mingi. Moja wapo ya manufaa ya kucheza ngoma ni ya kwamba mtu anapata kufurahia na kupunguza mawazo mabaya. Pia kucheza ngoma inasaidia mwili kwa sababu ni njia moja ya kufanya mazoezi. Kucheza ngoma ni shuguli ambayo ninaipenda sana.

Ninapokuwa na wasiwasi huwa napenda kuongea na wenzangu ili kupata msahada. Kupata msaada wakati wa wasiwasi ni jambo muhimu kwa sababu huwa unazuia mtu kupata na msongo wa mawazo na pia kupata shida za akili na za kiafia. Kuongea na watu wengine wakati wa wasiwasi ili nasaidia kuondoa matatizo mengi ya kiakili na pia matatizo ya ki mawazo.

Ninapenda kusikiliza redio sana. Kusikiliza redio inamanufa mengi sana. Moja wapo ya manufa hayo ni kuweza kusikiliza mchango wa watu kuhusiana na mambo ya nayofanyika, nchini, au duniani. Kusikiliza redio pia nampa mtu burudani kupitia mada zinazoongelewa na pia kupitia nyimbo zinazocheza kwenye redio.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa napenda kucheza playstation. Kucheza playstation huwa inanisaidia kuondoa mawazo mengi mabaya ya kazi au pia nasaidia katika mapumziko. Kucheza playstation pia huwa inasaidia kutangamana na watu wengine wanaocheza wakati huo.

Ninapenda kutembea katika maeneo ya burudani. Kutembea katika maeneo ya burudani ni jambo mhimu kwa sababu huwa inansaidia kuona watu wanavyosherehekea na pia hua inaongeza uwezo wangu wa kupatana na watu na pia kutangamana na wawo. Huwa natembea maeneyo haya kwa sababu huwa naweza kupatana na marafiki na pia kuonana na watu ambao nilikuwa nimetaka kuwaona sana.

Ninapenda kukula samaki sana. Kula samaki ni samaki ni mlo ambao una manufaa mengi kwenye mwili na pia ni chakula tamu. Ninapopata fedha ambazo zinatosha kukununua samaki. Huwa naenda kuchomewa samaki na pia ninakula samaki hiyo. Samaki ni chakula ambacho unaweza kula na kitu chochote ikiwemo mchele na pia ugali. Kula samaki ni chakula kitamu sana.

Chakula cha kigeni ambacho nimekijaribu ni chakula aina ya pizza. Pizza si chakula ambacho kina asili ya kikenya. Ni chakula ambacho ni chakigeni kilichopata umarufu Kenya kwa sababu ni kitamu na pia kina viungo ambavyo havijatumika kawaida na wakenya. Pizza ni chakula cha kigeni ambacho kinapendelewa sana na wakenya wengi.

Malengo yangu ya kikazi huwa naya tengeneza na kuyaweka kupitia social media. Huwa napanga mipango yangu kabla ya mwezi kuanza na huwa naeka malengo ambayo yanaezafikiwa. Malengo haya ni kama vile kuweza kuwasaidia wateja wanaokuja na pia kuweka kiwango cha wateja ambao nasaidia na pia gharama ya fedha ambazo ninazipata katika kazi yangu.

Huwa nafanya mambo katha kuongeza uzalishaji wangu. Jambo la kwanza ambalo ni nafanya kuongeza uzalishaji wangu ni kusoma zaidi kuhusiana na kazi ambayo nafanya. Kusoma kuhusiana na kazi ambayo nafanya huwa ina nisaidia kupata ujuzi zaidi kama vile wakueza kuwasaidia wateja na pia ambavyo ninaezaongeza umarufu wangu kazini.

Jamii yangu huwa nasaidia kupitia njia nyingi. Njia ya kwanza ya kusaidia jamii yangu ni kupitia michango inayoenda kuwasaidia watu wasiojiweza katika jamii. Pia huwa najishirikisha katika mikutano ya jamii ili tuweze kuzungumzia ambavyo tunezaweza kuleta faida zaidi katika jamii na kuwapa wasiojiweza usaidizi zaidi.

Huwa nanyolewa nywele zangu mara tatu kwa mwezi. Kunyolewa mara tatu kwa mwezi huwa inasaidia kuweka nywele yangu ikiwa nadhifu na pia kuweza kupata mtizamo mzuri. Kunyoa nywele zangu mara tatu kwa siku huwa unasaidia kukaa safi na kuzuilia kumea nywele zaidi ya inavyohitajika.

Ninapenda kula ugali zaidi ya wali. Kula ugali ni muhimu sana kwa sababu huwa inasaidia mtu kushiba kuliko anavyokula wali. Pia ugali ni chakula ambacho unaeza kula na kitu chochote na ni chakula ambacho ni kitamu sana. Kwa hivyo, ninapenda kula ugali kuliko wali kwa sababu huwa nashiba zaidi ninapokula ugali kuliko wali.

Huwa na uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuzitenga. Pia ninaapa muda kwa kazi na pia ninaapa muda unaotosha kwa kushugulikia kazi ya kibinafsi. Hii nasaidia kuzuia mtu kuchoka akili na pia kupata msongamano wa akili. Kwa hivyo huwa naziwainisha kazi na maisha akibinafsi kwa kuzitenga na kuzuhia moja kuwa na ushawishi mkubwa kuliko mwingine.

Hua nafanya mambo katha kulinda mazingira. Jambo la kwanza la kulinda mazingira ni nalulifanya ni kuzuhie ni kutotupa takataka ovio ovio. Na pia hua najiusisha katika shuguli za kulinda mazingira kama vile kuotokota takataka kukata nyasi. Na pia hua najiusisha katika shuguli za kupanda miti ili kurejesha uzuri wa mazingira.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya lavender. Harufu ya lavender hua ina mvutio mzuri sana na pia hua unanukia vizuri. Hua sana sana natumia harufu hiyo kwa nguo zangu kwa sababu hua nahisi ya kwamba. Ni manukato mazuri yanayo vutia na yanayo fanya nihisi nikiwa safi na nihisi nikiwa na ushawishi mkubwa.

Hua napenda kujifunza mambo mapya kwa kutizama watu wanaofanya mambo ambayo sina ujuzi mwingi kuhusiana nao. Pia hua najifunza mambo mapya kupitia kuuliza maswali ili kupata ujuzi wa mambo ambayo siyajui vizuri. Kwa hivyo huwa najifunza mambo mapya kupitia kwa watu wengine kupata kujua zaidi na kupata kuuliza na kujibiwa maswali.

Wazo zuri ni lalo usiku ya leo ni kwamba mambo ya takua mazuri zaidi. Hii ni kupitia kwa kufanya kazi na pia kufikisha malengo ambayo ni nayo kwa siku. Kufikisha na kufanya kazi na nisaidia kuwa na furaha zaidi ya kuwana ya kwamba nimesaidia watu inavyofaa.

Ninapenda kucheza michezo ya video sana. Mchezo wa video ninaopenda kucheza zaidi ni mchezo wa Call of Duty. Mchezo huu unawezesha mtu kucheza na watu ambao hawajui na pia nawezesha mtu kupata maarifa na uzoefu zaidi kupitia mashindano hayo. Kwa hivyo ninapenda sana kucheza michezo ya video.

Mfereji wa TV ni naofuata kwa sasa hivi ni mchezo wa It Welcome to Derry. Mchezo huu ni mchezo unawo kuwa na mvuto zaidi na pia umeweza kutazamwa na watu wengi. Mchezo huu hunipa burudani na pia kuwa na utilivu. Kila wiki huua nakuwa na matarajio ya kutizama mfereji huu wa televisheni.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mama yangu. Mama yangu alinifundisha jambo ambalo ni heshima kwa watu wote. Kuwapa kila mtu heshima ni jambo muhimu kwa sababu linaelekeza kwa kutengeneza mahusiano mazuri na watu na pia inawezesha kuraisisha kutatiza matatizo ya nayo tokea wakati wa wote na pia kusuluhisha magombano.

Siku za mvua huwa najishugulisha na mambo kadha wa kadha. Shughuli ya kwanza ni kuwakikisha ya kwamba hakuna kitu chochote inje, kisha huwa naingia kwenye nyumba na kutulia. Pia hua natayarisha kinywaji cha joto kama vile chai au kahawa ili kuzuia kupata baridi. Pia wakati wa mvua huwa natulia kitandani kwa sababu mvua huwa inanipa utulivu na naweza kulala virahisi.

Mimi ni mtu mbunifu sana. Ubunifu wangu unonekana kwa katika shughuli za kusuluhisha matatizo ni nayopata na nayo na kuhakikisha ya kwamba ni meweza kuyatatiza. Pia, ubunifu wangu unakuja wakati wa kusuluhisha magombano kati ya watu au vikundi viwili. Jambo hili limenisaidia katika kufanya kazi yangu vizuri na kuweza kuwasilisha matarajio kazini.

Ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya inanipa wakati wa kujaribu mambo mapya yanayotokea na pia kupata ujuzi wa mambo mapya. Teknolojia mpya pia inasaidia mtu kuwa na ujuzi zaidi wa kufanya kazi virahisi na pia kuweza mtu kuwa na uwezo na ujuzi wa mambo ambayo watu wengine hawana. Kwa hivyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya.

Rafiki yangu wakaribu sana anaitua Richard. Ni rafiki yangu wa tangu jadi ambayo tulijuana nayeye tangu utotoni. Rafiki huyu tumefanya mambo mengi sana kama vile kucheza na pia kufungua kabiashara pamoja. Urafiki wetu umekua wadhamani na pia tunasaidiana wakati washida. Rafiki huyu tumefanya mambo mengi na namdhamini kama rafiki wakweli.

Kabla ya kulala huwa nafanya mambo kadhaa, jambo la kwanza ni kuwakikisha kuwa vitu vimepangika vizuri ili kuraisisha asubui yangu. Pia huwa naoga kuwakikisha ya kwamba nimekua safi na kueza kutulia. Baada ya hapo huwa naingia kitandani na kuomba. Na pia huwa nasoma ili kupata maujuzi na maarifa pamoja.

Wakati wa likizo huwa nafanya mambo tofauti kulingana na muda wa likizo hiyo. Wakati wa likizo huwa napenda kuenda kukaa na familia yangu na kujiburudisha pamoja. Pia wakati wa likizo huwa naenda kusafiri, kuona maeneo mapya na kufurahia mambo mapya. Likizo ni muhimu sana ambao huwa unasaidia unanisaidia kupumzika na kupata nguvu mpya ya kuendelea kufanya kazi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama. Nyama ni chakula ambacho nimekithamani toka zamani kwa sababu ni chakula kitamu na kinaeza tayarishwa kwa njia yoyote. Njia za kutayarisha nyama ni kama vile kuchoma, kupika, kukaanga na kuchemsha. Nyama pia huwa tunakula pamoja na nakuleta na kuleta watu pamoja kutengeneza mahusiano mema zaidi.

Nasherekea mafanikio ya timu kwa kujipa motisha kama vile kuenda kusherekea katika maeneo ya burudani na pia kununua zawadi. Hii hua inasaidia kuwapa watu walio katika timu hiyo motisha zaidi wafurahie na pia watazamie kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo hua napenda kusherekea mafanikio ya timu.

Udhaifu wangu kazini nashugulikia kwa kukua na mtazamo wakupenda kujifunza zaidi ili kurekebisha udhaifu nilio nao. Kujifunza zaidi ni jambo la muhimu ambalo linahakikisha ya kwamba mtu harudii makosa aliyofanya udhaifu ni jambo linaloweza kufanya mtu kushindwa kufanya kazi vizuri na kutumiza malengo ambayo amekewa kazini.

Bahari nimewai kuyiona marakadhaa. Mara ya kwanza ya kuiona bahari nilikuwa na miaka kumi na miwili. Katika muda huu niliona bahari kama jambo ambalo ni kubwa sana la linilipa mshtuko sana. Ingawaje kuona bahari nilinifurahisha na niliweza kucheza katika maji na mchanga. Bahari hiyo ni ya Mombasa.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni Bomas of Kenya. Bomas of Kenya ni eneo ambalo linaonyesha majumba ya zamani ya wa Afrika na jamii ambazo zilikua nchini Kenya. Eneo hili lina utamaduni na pia historia muhimu inayo onyesha jinsi watu walivyoishi pamoja na jinsi majirani walivyo kuwa wakikaa. Bomas of Kenya ni eneo linalojulikana sana kama eneo laki historia.

Napenda sana chakula kitamu. Chakula ambacho ninakipenda sana ni nyama iliyo tayarishwa kwa kuchoma. Hii inajulikana kama nyama choma. Nyama choma ni chakula kitamu kinacho kuwa na manufaa mengi, ikiwemo, kuleta watu pamoja kusherehekea chakula hicho na pia huwa linahusisha shughuli nyingi ambazo zinadumisha uhusiano.

Ninapenda kupika kwa wasstini. Napenda kupika ingawaje si kwa viwango vikubwa sana. Kupika ni shuguli ambayo inawekuneza kuwa na manufa mengi kama vile kujua njiya mpya za kupika na pia kujua jinsi ya kupika vizuri. Kupika ni jambo ambalo nalipenda sana sana wikendi au wakati ambapo ni siendi kazini.

Mziki ambao ninaupenda ni mziki wa rhumba. Rumba ni mziki ambao ulio uoniwa katika nchi ya Kongo na ni mziki ambao uliletwa wakati ambapo Mwobutu Seseko alikuwa rais na aliweza kutengeneza sheria ya kwamba kimiziki ya Kiafrika yeze kupendwa.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni ya Microsoft. Microsoft ni kampuni ambayo inaleta huduma nyingi zikiwemo kama vile Microsoft Word na pia huduma zinginezo zinazowezesha watu kufanya kazi virahisi. Kampuni hii imezesha pia watu kueka ripoti vizuri na pia katika shuguli ya kurahisisha uwekezaji wa ripoti na makaratasi muhimu.

Ninafuatilia matukio ya kimataifa. Kufuatilia matukio ya kimataifa ni muhimu kwa sababu huwa inaonyesha ushawishi wa mambo kadhaa nchini kama vile garama ya maisha na pia garama ya fedha nchini inavyo inavyo kuwa affected na matukio yanayoendelea duniani.

Mafanikio ya kibinafsi ninayodhamini kazini ni kueza kutoa huduma kwa wateja vizuri. Mafanikio haya ni ya muhimu kwa sababu mtu anajivunia kusaidia watu kazini na pia huwa inasaidia kueza kutengeneza mahusiano mazuri na kuendeleza sifa ya kampuni ninayoifanyia kazi.

Nina ndege wakufugwa nyumbani. Ndege wa kufungwa nyumbani ninayempenda zaidi ni kuku. Huyu ni ndege ambayo hua hachukui nafasi kubwa nyumbani na pia hua anatupa mayai na nyama. Ndege huyu pia ni ambaye anayekuwa na tabia nzuri na pia ni mnyama ambaye ninayejivunia kumfuga nyumbani.

Kinyuaji chabaridi ni nachokipenda zaidi ni sharubati au maji ya matunda. Kinyuaji hiki ni kinyuaji kinachokuwa na manufa mengi kwa mwili kama vile kuongezea vitamini na pia kukatiza mtu kiu. Kinyuaji hiki cha matunda nachokipenda zaidi ni kinyuaji chamaembe.

Uzoefu niliojifundisha kazini zaidi ni uzoefu wa kufanya kazi na timu. Uzoefu huu ni mzuri kwa sababu unasaidia mtu kutengeneza mahusiano mazuri kazini na pia kuwa na mazoea ya kusaidia wateja wanaofika kazini. Kufanya kazi pamoja kama timu inasaidia kutimiza kazi vizuri na kuweza kufuatilia yale ambayo yanatakikana.

Kila jioni kabla ya kulala huwa nahakikisha ya kwamba kila kitu kati nyumbani kimewekwa salama. Hii nahakikisha ya kuwa ninapo amks asubui ninaweza kufanya mambo mengine na si kuanza kutaftilia mambo ambayo hayajafanywa vizuri. Pia huwa naoga na pia huwa naomba na kusoma kitabu kabla ya kulala kuongezea ujuzi na maarifa zaidi.

Kitu ninachopenda kujifunza kipya ni jinsi ya kutangamana na watu. Utangamana na watu ni jambo muhimu ambalo linasaidia mtu kusuluhisha matatizo na pia kujua jinsi ya kufanya kazi kwa ueledi na kwa ufasaha. Ujuzi huu pia ni muhimu wa kujua kukaa na watu vizuri na kueza kutimiza mambo mengi zaidi.

Huwa natumia kompita kufanya mambo kadhaa kama vile kusoma barua pepe na kufanya kazi zangu muhimu. Kompyuta pia ni chombo ambacho nakitumia kama chombo cha chastarehe kama vile kutizama filamu na kusikiza muziki. Kompyuta pia kinatumika kucheza game za video na pia kuwasiliyana na watu.

Kumbukumbu ambayo ninayo nzuri ya shule ni kucheza. Kucheza ilikuwa jambo ambalo nilikuwa napendelea sana, kwani nilikuwa natangamana na watoto wenzangu na tunaweza kucheza. Pia nikiwa shuleni nakumbuka jambo zuri ambalo ni kusoma. Nilikuwa nasomo zuri sana, kama vile hisabati ambapo ni nilikuwa nampenda mwalimu wangu sana.

Huwa na kunywa maji angalau maratano kwa siku. Kunywa maji mara tano kwa siku imenisaidia kukata kiu na pia kuwa na afya nzuri na pia ngozi nyororo. Kunywa maji ni jambo muhimu ambalo ni nimelitia maanani na huwa na hakikisha ya kwamba nanywa maji angalau maratano kwa siku.

Hua napiga picha angalau maratatu kwa wiki. Kupiga picha ni jambo muhimu ambalo ninawezesha mtu kuwa na kumbu kumbu ya mambo muhimu ya nayo fanyika na pia kusaidia kupata. Maneno ambayo ni ya kueka katika kumbu kumbu. Kupiga picha ni jambo ambalo ninalipendelea sana.

Napenda kununua vitu vyangu kwenye mtandao. Mtandao ni chombo ambacho kime nisaidia kununua vitu kwa ni mtu anaweza kununua vitu kwa urahisi na pia anaweza vipata kwa urahisi na kulinganisha vitu viwili vinavyo fanana. Kununua vitu mtandao ni pia uneza linganisha bei ya vitu na kutengeneza na pia kuwa na maamuzi ambayo yamearifiwa na mambo nimeona.

Hali ya hewa ninayo ipenda ni hali ya mvua. Mvua ni ya muhimu sana katika nchi yetu kwa sababu mvua inahakikisha ya kwamba mimea imekua na pia inasaidia katika kupunguza makali ya kiangazi. Mvua nayo pia inahakikisha ya kwamba vumbi imepungua na inaleta ma inaleta manufaa ya kuhakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha.

Najilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao kwa kuhakikisha ya kwamba singii katika mitandao ambayo haifai. Hii nahikikisha ya kwamba ni meweka nimeweka maneno yangu salama kama vile nina koishi na pia mambo ambayo ni ya kisiri. Kufanya hivi nahikikisha ya kwamba mtu maneno yake hayachukuli kwa kubaya na pia hatishiwi na watu wabaya kwenye mtandao.

Timu ninayoipenda ya miguu ni timu ya Manchester United. Manchester United naipenda kwa sababu ina watu wanaojua kucheza mpira sana. Mchezo wa timu huu hua naufurahia sana kutizama na hata wakati ambapo wanashindwa hua nawashabikia. Timu ya Manchester United ni timu ambayo ina mashabiki wengi walio na uraibu wa timu hiyo na mchezo wao ulivyo. Kwa hivyo ninaupenda sana timu ya Manchester United.

Huwa sipendi kuvaa kofia sana. Kofia ni vazi ambalo huwa nahisi ni kama linanikaba kichwa. Ingawaje kofia ni vazi ambalo huwa linaleta mvutio zaidi kwa mtu. Sana sana kama anavaa nguo inayo ambatana na kofia hiyo. Kwa hiba lakini sipendi kofia sana kwa sababu huwa linanipa joto jingi na pia linafanya nasikia ni kama linanikaba kichwa.

Huwa napenda kueka picha zangu mtandaoni. Kueka picha mtandaoni huwa inafungua mtu kupatana na watu wapya kwenye mtandao na kutengeneza urafiki. Picha ambazo ninazo weka mtandaoni ni picha zile ambazo zinaonyesha nikiwa kwenye sherehe au kutangamana na watu. Ngawaje siweki picha mingi sana mtandaoni.

Ninapenda kujifunza historia sana. Kujifunza historia ni jambo muhimu ambalo linampa mtu ujuzi ya maa vipi mambo ya mekuja kuwa na pia lina mpa mtu ujuzi ya kufanya mambo vizuri kulingana na yale makosa ambayo watu walifanya zamani. Kujifunza historia pia napanua mawazo ya mtu na kujua ambavyo anaweza kuongelea mambo kadhaa yaliyo fanyika hapo mbeleni, hapo usu nyumani.

Huwa napenda chai sana kuliko kahawa. Chai ni kinywaji ambacho ni muhimu sana kwani huwa kinanipa nguvu na kuweza kufanya kazi zangu za kawaida. Pia chai ni kinywaji changu cha staree ambacho hua nakichukua maramingi sana sana kama nimechoka na kinaweza kunfanya nif nihisi ni kama nimetulia. Kwa hivyo nakipenda chai kuliko kahawa.

Kitendo cha wema ambacho nimekifanya ni kwenda kusaidia watoto wa mitaani. Kusaidia watoto wa mitaani pamoja na marafiki zangu ni jambo ambalo nilihisi vizuri kukuhusu. Jambo hili lilisaidia kuweza kuchangia katika uzuri wa jamii na pia kuweza kusikiza matatizo ya watu wale.

Mchezo ni naoupenda zaidi ni mchezo wa, naopenda kujaribu ni mchezo wa kuogelea kuogelea ni mchezo ambao ni meutazamia kuwa karibu na ningependa kujishirikisha katika mchezo huu Mchezo huu unafaida mingi kwenye mwili kama vile kutengeneza misuli na kutengeneza afya Mchezo wa kuongelea ni mchezo ambao unahusisha kupiga maji na pia unaedekeza katika kustarehe.

Nimeenda maonyesho kadhaa ya sana. Maonyesho ambayo nimeudhuria ya sanaa ni kama vile uimbaji, kuonyesha picha na pia kuigiza. Michezo hii ni michezo ambayo ni muhimu sana kwa sababu huwa inaonyesha tamaduni na uwezo wa watu mbali mbali. Michezo hii ya sana pia inakuza talanta na kuwapa watu wengi kipato.

Ninapenda joto zaidi kuliko baridi. Joto ni hali ya anga ambayo inawezesha mtu kuenda kujivinjari na kufanya shuguli kama vile kuenda kuogelea au kupata kinyuaji au kujistarehe katika maeneo ambapo hakuna joto. Joto pia linawezesha watu kutulia nyumbani kuepukana na jua jingi lililo nje.